Jibu langu haliko kwenye namba kamili, bali kwenye muktadha wa maisha yangu ya kila siku. Kwa ujumla, napiga picha mara chache hadi wastani. Sio kila dakika, lakini si haba pia. Kuna siku napiga picha maramoja au mbilitu. Na kuna siku nyingine napiga picha kadhaa hasa kunapokuwa na tukio au jambo linalonigusa. Napiga picha zaidi wakati kuna kumbukumbu ninayotaka kuhifadhi, nikikutana na marafiki au familia, nikisafiri au nikiona mandhari nzuri kama machweo, barabara tulivu au tabasamu la mtu ninaye mpenda. Huwa nahisi msukumo wa kunasa muda huo. Katika nyakati kama hizi, ninaweza kupiga picha tano hadi kumi kwa siku. Si kwa lengo la kuonyesha wengine tu, bali kwa ajili yangu, kukumbuka nilikuwa wapi na nilijisikiaje. Hata hivyo, katika siku za kawaida za kazi au masomo, napiga picha chache sana; wakati mwingine sipigi hata moja. Siku kama hizo, akili yangu huwa imejikita kwenye majukumu na sihitaji kamera kunikumbusha chochote. Naamini si kila kitu kinahitaji kunaswa kwenye picha. Baadhi ya kumbukumbu ni bora zibaki moyoni na akilini. Napiga picha pia kwa sababu ya kujieleza. Kuna wakati napo piga picha si kwa uzuru wake tu, bali kwa maana yake. Picha ya daftari langu la mawazo, kikombe cha chai, asubuhi, au kona tulivu ya chumba changu. Hizi ni picha zinazoelezea hali yangu ya ndani. Hapa si mara ngapi napiga picha ndiyo muhimu bali kwa nini napiga picha. Kuna kipindi nilikuwa napiga picha mara nyingi sana. Karibu kila ninachokiona. Nilikuwa nataka kunasa kila hatua ya maisha. Lakini baadaye niligundua kuwa kufanya hivyo kunanifanya nisihudhurie kikamilifu wakati uliopo. Nilijifunza kupunguza kasi, kupiga picha chache, lakini zenye maana. Sasa naweza kukaa siku nzima bila kupiga picha. Na nikihisi kuna kitu cha pekee, ndipo nichukue kamera au simu. Pia, napiga picha kwa vitendo. Wakati mwingine ni kwa kukumbuka kumbukumbu ya haraka. Nikipata taarifa muhimu, napiga picha badala ya kuandika. Au nikiona kitu nachokitaka kukikumbuka baadae kama bei, tangazo au mpangilio fulani. Picha inakuwa zana ya msaada. Kwa kifupi, napiga picha kulingana na mahitaji na hisia zangu. Kuna siku sifanyi kabisa na kuna siku nafanya mara kadhaa. Wastani wake ningesema, napiga picha mara chache kwa siku. Lakini kwa makusudi, picha kwangu si idadi. Ni kumbukumbu, ni njia kusema nilikuwepo na hili linamaanisha kitu kwangu.

Ninaweka malengo ya tila mwezi kwa kuanzia na kujitathmini pinafsi. Kabla sijaweka lengo lolote najitazama, mwezi uliopita na kujiuliza. Ni mambo gani ya lifanikiwa, ni changamoto zipi ni likutananazo, na ni mafunzo gani nilioyapata. Tafakari hii unisaidia kuelewa hali yangu halisi na kunipa msingi mzuri wa kupanga. Pili, naweka malengo machache lakini yenye mwelekeo wazi. Badala ya kujilimbikizia malengo mengi nachagua yale muhimu zaidi kulingana na majukumu yangu kazini. Kila lengo nalihakikishia, linaeleweka, linaweza kupimika na linaendana kwa muda wa mwezi husika ili nisipoteze mwelekeo. Tatu, nagawanya malengo makubwa katika kazi ndogo ndogo. Hii unisaidia kupanga kazi za kila wiki na hata za kila siku. Kwa kufanya hivo, kazi haiyonikani nzito sana. Na ninaweza kufatilia maendelewe yangu hatua kwa hatua bila msongo mkubwa wa mawazo. Nne, nazingatia uwezo wangu. Muda nilionao na rasilimali zilizopo. Siweki malengo ya kunibana au kunichosha kupita kiasi. Kama naona lengo fulani linahitaji nguvu au muda zaidi, nina irekebisha mapema ili liwe halisi na litekelezeke kwa ubora. Na tano, najipima mendeleo yangu katikati ya mwezi. Ninapitia kile nilicho panga na kile kilicho tekeleza nikitambua mapungufu au ucheleweshaji. Kama kuna mbadiliko kazini, nakuwa tayari kubadilisha mpango wangu bila kuacha lengo kuu. Sita, najumuisha kujifunza na kuboresha ujuzi kama sehemu ya malengo yangu ya kila mwezi. Najiuliza ni ujuzi gani nitajifunza au nitaboreshaje utendaji wangu. Hii unisaidia kukua kitaaluma na kuongeza dhamani yangu kazini. Pia, najifanyia tathimini ya mwisho wa mwezi. Najipongeza kwa malengo nilio fanikisha na najitathmini kwa yale ambayo haya kufanikiwa kutokana na uzoefu huo. Naweka msingi bora wa malengo ya mwezi, unaofuata nikiwa na mwelekeo mpya, motisha na nidhamu ya kazi ilio imarika. Mwisho, nahusisha mawasiliano na mrejesho kama sehemu ya malengo yangu ya kila mwezi. Natenga muda wa kuzungumuza na msimamizi au wenzangu ili kuelewa matarajio yao na kupokea ushauri wa kuboresha. Kupitia mazungumuzo haya najifunza kuona kazi yangu kwa mtazamo mpana zaidi. Na kurekebisha malengo yangu ili yaendane na malengo ya timu au shirika kwa ujumla. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa mwelekeo mmoja na kuongeza ufanisi.

Napenda kwenda sinema marachache lakini kwa kuzingatia umuhimu wa uzoefu wenyewe. Kwangu, kwenda sinema sijambo la kawaida la kufanya kila wakati. Bali ni tukio maalumu, linalo hitaji muda, utulivu wa akili na hali nzuri ya kujifurahisha. Kabla sijamua kwenda, ujiuliza. Kama ninamda wa kutosha na kama nitafurahia filamu hiyo kikamilifu bila mawazo ya kazi au majukumu mengine. Kwa kawaida, huenda nikawa naenda sinema maramoja au mbili kwa mwezi. Kulingana na ratiba yangu na filamu zinazo patikana. Kama kuna filamu ambayo nimeisubiri kwa mda mrefu au inayo, gusa maswala na yapenda, ninaweza kuongeza idadi hiyo. Hata hivyo, siendi kwa mazoea, bali nachagua kulingana na hamna thamani ya filamu yenyewe. Kwangu, sinema ninjia moja wapo, ya kupu muzika, na kujiondoa kwenye msongo wa maisha kilasiku. Inanipa nafasi ya kubadlisha mazingira, kukaa kwenye kiti kwa utulivu na kuingia kabisa katika hadithi ya filamu. Wakati huo ni nasahau kwa mda matatizo ya kazi, shinikizo la maisha na majukumu mengine. Jambo linalonisaidia kurejesha nguvu za kiakili. Pia, napenda kwenda sinema kama nafasi ya kujifunza na kupanua mtazamo wangu. Baathi ya filamu unifundisha historia, tamaduni tofauti au hata masomo ya maisha. Ninapotazama filamu zenye ujumbe mzito, ujikuta ni kitafakari mambo mengi, hata baada ya kutoka sinema. Na wakati mwingine huadhiri namna na vyofikiri au kuchukua maamuzi. Kuna nyakati napendelea kwenda sinema peke yangu. Hii unipa uhuru wa kuchagua filamu na yotaka bila kuadhiriwa na maamuzi ya watu wengine na uniruhusu kuzingatia filamu kwa undani zaidi. Lakini pia kuna wakati na furahia kwenda na marafiki au familia kwa sababu kushirikiana uzoefu huo huongeza furaha na huacha kumbu kumbunzuri. Ata hivyo, si kila mwezi lazima niende sinema. Kuna vipindi ambavyo, kazi au majukumo hunibana. Na katika hali hiyo nachagua burudani mbadala kama kutazama filamu nyumbani au kusoma. Hii haipunguzi mapenzi yangu kwa sinema. Bali, inaonyesha kuwa ninaweka vipaumbele kulingana na hali halisi ya maisha. Kwa ujumla, kwangu mimi kwenda sinema si swala la marangapi, bali ni ubora wa mda ninaotumia, ninafasi ya kujipa zawadi, kupumzisha akili, kujifunza na wakati mwingine kushirikiana furaha na wengine. Hivyo, hata kama siendi maranyingi sana. Kila ninapoenda na hakikisha ninapata thamani kamili ya uzoefu wa sinema.

Napenda kulima bustani na naliona jambo hili kama sehemu ya maisha yangu ya kawaida. Bustani kwangu si tuu eneo la kupanda mimea, bali ni nafasi ya utulivu na mawasiliano ya karibu na mazingira. Kila napokuwa bustanini na hisi nimerudi kwenye hali ya asili, mbali na kelele na msongamano wa shughuli za kila siku. Napenda kulima bustani kwa sababu hunipa furaha ya kuona matokeo ya juhudi zangu. Kupanda mbegu ndogo kuzitunza kwa kumwagilia na kupalilia halafu badae kuona zinakuwa na kutoa maua au mazao hunipa hisia ya kurizika sana. Pia inanifundisha uvumilivu kwa sababu si kilakitu hukua haraka na mafanikio huitaji mda na juhudi. Pia, bustani hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ninapochimba udongo au kung'oa magugu, akili yangu hutulia na mawazo mengi kupungua. Ni kama aina ya mazoezi, ya kimya kimya, yanayo niweka sawa kiakili na kihisia. Mara nyingi hutumia mda huo kufikiri, kupanga mambo yangu, au hata kutafakari maisha kwa ujumla. Zaidi ya hayo, napenda bustani kwa sababu hunifanya niheshimu mazingira. Kupitia kilimo cha bustani, nimejifunza thamani ya udongo, maji na mimea. Nimekua makini zaidi na matumizi ya raslimali, nikitambua kuwa kila kitu kinaitaji, uangalizi na uwajibikaji. Hii hunifanya nijione kama sehemu ya mazingira, si mtazamaji tu. Kuna nyakati nalima bustani kwa ajili ya chakula, kama vile mboga au matunda madogo. Hii hunipa furaha ya ziada kwa sababu na jua nina chakula kime tokana juhudi zangu mwenyewe. Pia, hunipa hisia kujitegemea na kuthamini chakula zaidi. Tofauti na kununuwa kila kitu sokoni bila kujua kilikotoka. Ingawa wakati mwingine, kazi ya bustani inaweza kuwa ya kuchosha. Siruhusu hilo linikatishe tamaa nachukulia changamoto kama sehemu ya kujifunza. Kila mme usiokuwa vizuri, hunifundisha jambo jipya na kila mafanikio, huniongezea ari kuendelea. Kwa ujumla, napenda kulima bustani kwa sababu hunipa zaidi ya mimea na mazao, hunipa amani ya moyo, mafunzo ya maisha na uhusiano wakaribu na mazingira. Kwangu, bustani ni sehemu ya kujijenga, kujituliza na kufurahia uzuri wa ukuaji wa vitu vidogo vina vyokuwa na maana kubahatika maisha yangu.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu janja. Kifaa hiki kimekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kiasi kwamba, karibu kila shughli ninayofanya, hugusana, nacho kwa namna moja, au nyingine. Siikubali kama anasa tu, bali kama chombo cha msingi kinacho nisaidia kuendesha maisha ya kisasa. Kwanza kabisa, simu janja hunisaidia kuwasiliana kwa urahisi na haraka. Kupitia simu, ujumbe mfupi na mtandao ya kijamii naweza kuwasiliana na familia, marafiki na watu wa kazi bila kujali umbali. Mawasiliano hayo hunifanya nijisikie karibu na watu muhimu maishani mwangu, hata kama tuko mbali kijografia. Pili, simu janja ni zana muhimu ya kazi na maarifa naitumia kupata taarifa, kusoma habari, kujifunza vitu vipya na hata kupanga kazi zangu. Programu mbalimbali hunisaidia kupanga ratiba, kueka kumbukumbu na kukumbushwa majukumu muhimu. Bila kifaa hiki, ningehisi kama nimekatika na ulimwengu wa taarifa. Zaidi ya hayo, simu janja hunisaidia katika maswali ya kifedha, kupitia huduma za malipo ya dijitali, ninaweza kutuma kupokea pesa, kulipa bili, na kufanya manunuzi kwa urahisi. Hili hunipa uhuru na ufanisi hasa katika mazingira ambayo teknoloji ya kifedha imekua sehemu ya maisha ya kila siku. Pia, simu janja ni chanzo cha burudani na mapumziko. Ninaitumia kusikiliza mziki, kutazama video au filamu, na wakati mwingine kucheza michezo midogo ili kupumzisha akili. Katika nyakati za uchofu au kusubiri, kifaa hiki hunisaidia kutumia muda wangu vizuri. Hata hivyo, ninatambua umuhimu wa kueka mipaka. Najua kuwa kutegemea simu kupita kiasi, kunaweza kuadhiri maisha kijamii au afya akili. Ndiyo maana hujitahidi kuitumia kwa nidhamu, nikihakikisha kuwa inanisaidia badala ya kunitawala. Kwa ujumla, simu janja ni kifaa ambacho, siwezi kuishi, pasipo kwa sababu kimenirahisishia maisha kwa nyanza nyingi, kimenisaidia kuwasiliana, kujifunza, kufanya kazi na kujiburudisha kwa njia inayounganishwa na ulimwengu wa kisasa. Na kwa kufanya hivyo, kimekua mshirika muhimu katika maisha yangu ya kila siku.

Mfanya biashara bora zaidi ni mtu ambaye ana mchanganyiko wa ujasiriamali, uadilifu, uvumilivu na uwezo wa kuleta mabadiliko chanya kwa jamii. Si mtu anayefanikiwa tu kwa kupata faida kubwa. Bali ni kiongozi anayeshimika, anayejali wateja, wafanyakazi na jamii kubwa anaye ishi na kufanya kazi. Mfanyabiashara bora ni mtu anaefanya kazi kwa shauku na malengo ya wazi. Anaona biashara kama njia kutatua changamoto, sio tu kama njia kupata pesa. Kwa mfano, anapokuwa na wazo jipya, kufanya utafiti, kupanga mikakati na kisha kufanyia kazi bila kuogopa kutaka kutokuhakikisha mafanikio maramoja. Hii inamaanisha ana uvumilivu wa kushindwa na kujifunza kutokana na makosa badala ya kukata tamaa. Aidha mfanyabiashara bora anathamini wateja wake zaidi ya faida yake mwenyewe. Anasikiliza maoni ya wateja, anaelewa mahitaji yao na anajaribu kuboresha bidhaa au huduma ili kuwapa thamani bora. Kwa kufanya hivyo, anajenga uaminifu na uhusiano wa muda mrefu. Jambo linalofanya biashara yake kukuwa kwa misukosuko ya soko. Mfanyabiashara bora pia anathamini wafanyakazi wake. Anawapa mazingira ya kazi yenye heshima na fursa za kukua kitaaluma. Anafahamu kuwa wafanya kazi wenye furaha na motisha, huleta, tija na ubunifu zaidi. Hivyo, anawekeza katika kuwafundisha, kuwashirikisha katika maamuzi na kuwaeshimu kama sehemu muhimu ya mafanikio ya biashara. Zaidi ya hayo, mfanyabiashara bora anakuwa kiongozi wa maadili thabiti. Heshima, uwazi na uwajibikaji ni sehemu ya maisha yake ya kila siku. Hii inamanisha hana malengo ya kuficha ukweli, kudanganya wateja au washirika, au kutumia mbinu zisizo za haki ili kupata faida. Badala yake anajenga biashara yake kwa msingi imara wa uaminifu na heshima. Pia mfanyabiashara bora anajali jamii anayoishi. Hata kama lengo kuu ni biashara anaelewa umuhimu wa kutoa msaada kwa jamii kwa njia ya ajira miradi ya kijamii au ulinzi wa mazingira. Anaona mafanikio yake kama fursa ya kurejesha na kusaidia wengine. Kwa kifupi, fanya biashara bora zaidi, si mtu ambaye tu anapata pesa nyingi, bali ni kiongozi anayefanya kazi kwa shauku, utu uwazi na dhamira ya kubadilisha maisha watu kwa njia chanya. Kwa namna hii, mafanikio yake hayapimwi kwa takwimu tu, bali kwa jinsi anavyoathiri watu wengine katika safari yake ya kibiashara.

Napenda kuvaa nguo zinazonifanya nijisikie huru, nadhifu na kujiamini. Sifuatilii sana mitindo inayobadlika kila wakati. Bali, nachagua mavazi yanayoendana na utu wangu, mazingira niliopo, na shughuli ninayo kwenda kufanya. Kwangu, nguo si pambo tu, bali ni njia ya kujieleza na kuonyeshana heshima kwa nafsi yangu na kwa wengine. Kila siku napendelea nguo rahisi lakini safi na zenye mpangilio mzuri. Napenda kuvaa nguo zisizobanana sana wala kulegea kupita kiasi. Mavazi ya aina hii hunipa uhuru wa kutembea, kufanya kazi na kuendesha shughuli zangu bila usumbufu. Rangi pia huzingatiwa. Napenda rangi tulivu ambazo si za kupiga kelele sana. Kwa sababu, hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye umakini. Kazini au kwenye mazingira rasmi. Napendelea nguo zenye heshima na mpangilio wa kitaaluma. Navaa kwa namna inayoonyesha umakini wangu kwa kazi na kuheshimu nafasi niliopo. Nguo hizi hunisaidia kujiweka kwenye hali ya uwajibikaji na kuniongezea kujiamini napokutana na watu au kushiriki majukumu muhimu. Wakati wa mapumziko au nyumbani, napenda nguo za starehe. Hapa, kipaumbele changu ni faraja zaidi kuliko mwonekano wa nchi. Navaa nguo nyepesi, zinazoniwezesha kupumzika, na kujisikia huru baada ya siku, ndefu ya kazi au shughuli nyingi. Hata hivyo, bado nahakikisha nguo hizo ni safi na zina mpangilio kwa sababu hali ya nchi huadhiri pia hali ya ndani. Pia, napenda kuchagua nguo kulingana na tukio. Kama ni sherehe, ibada au mkutano wa kijamii, hujitahidi kuvaa kwa namna inayolingana na mazingira hayo. Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya tukio na kuonyesha heshima kwa wenyeji au walioandaa tukio hilo. Zaidi ya yote, nguo ninazopenda, ni zile zinazoendana na utambulisho wangu binafsi. Sivai ili kuwafurahisha watu wengine, bali ili nijisikie mimi mwenyewe. Nikivaa na kujisikia vizuri ndani ya nguo zangu, hilo huonekana pia kwa mwenendo na mawasiliano yangu. Kwa ujumla, napenda kuvaa nguo zilizo rahisi, zenye heshima na zinazonipa, faraja, pamoja na kujiamini. Kwangu, mavazi bora si yale ya gharama kubwa au ya mitindo. Ya juu sana, bali ni yale anayonifanya nijisikie vizuri, kuheshimu mazingira niliopo na kuwakilisha nafsi yangu kwa uhalisia.

Napenda filamu zinazokuwa na hadizi, yenye maana na ujumbe wa kina. Sifraishwi sana na filamu za kelele au vitendo vingi bila mwelekeo. Bali, nazipenda filamu zinazonifanya kufikiri, kuhisi na kujifunza. Kwangu, filamu nzuri ni ile inayoacha alama hata baada ya kumalizika kuitazama. Kwansa, napendelea filamu za drama. Aina hii hunivutia kwa sababu uonyesha maisha halisi ya binadamu. Isia zao, changamoto, wanazokutana nazo na namna wanavyo pambana kuzishinda. Drama hunifanya nijitafakari kuelea watu kwa undani zaidi. Na wakati mwingine, kuniona mimi mwenyewe ndani ya wahusika wa filamu. Pili, napenda filamu za kihistoria na za maisha halisi. Filamu hizi, hunifraisha kuhusu matukio yaliopita, tamaduni tofauti na watu waliobadilisha historia. Ninapozitazama najisikia kama ninasafiri kwenda nyakati nyingine na kujifunza masomo muhimu bila kusoma vitabu vizito. Pia napendelea filamu senye ujumbe wa motisha. Filamu zinazoonyesha safari ya mtu kutoka hali ngumu hadi mafanikio hunipa hamasa na kunikumbusha kuwa. Changamoto ni sehemu ya maisha. Aina hii ya filamu huniongezea nguvu ya kuendelea na malengo yangu hata ninapokata tamaa. Wakati mwingine napenda pia filamu za mapenzi. Hasaa zile zenye hadithi ya kweli na isio ya kupindukia. Mapenzi yanapo onyeshwa kwa uhalisia. Hunifanya kuzamini mausiano, mawasiliano na uvumilivu kati ya watu wawili. Ingawa sipendi sana vrugu zisizo na maana. Huwa natazama pia filamu za kusisimua au za upelelezi pale zinapokua na hadithi nzuri na mantiki. Filamu hizi unifanya kuwa makini, kufuatilia matukio kwa umakini na kufurahia akili ikifanya kazi. Kwa ujumla, aina ya filamu ninazozipenda ni zile zinazo akisi maisha, zinazo nifundisha na kuniacha nikiwa na jambo la kufikiri. Kwangu filamu si brudani tu bali ni kioo cha maisha na chanzo cha mafunzo na mskumo wa nafsi na pia ni chanzo cha kumfanya mtu kufunguka akili yake na kuwa na mawazo ya kufikiria kwa umbali.

Napenda hadithi za ajabu, hasaa zile zinazochanganya ubunifu, fikira pana na masomo ya maisha. Hadithi za aina hii hunivutia kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu tofauti na wa kawaida. Ambapo, mawazo hayana mipaka na kila kitu kinawezekana. Ninapozisoma au kuzisikiliza na hisi kama akili yangu inafunguliwa na kupewa nafasi ya kufikiri zaidi ya uhalisia wa kila kitu. Napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipa mapumziko ya kiakili. Baada ya siku ndefu yenye majukumu na changamoto, hadithi za ajabu hunisaidia kupumzika na kusahau kwa muda shinikizo la maisha. Kuingia katika dunia ya viumbe vya kufikirika matukio yasiyo ya kawaida au safari zisizo elezeka hunipa hisia ya uhuru na burudani ya kipekee. Pia hadithi za ajabu hunifundisha kupitia sitiari na alama. Mara nyingi huwa na ujumbe wa kina kuhusu ujasiri, wema, uaminifu au mapambano kati ya mema na mabaya. Ingawa matukio yanaweza kuonekana ya kufikirika mafunzo yake mara nyingi ni ya kweli kabisa na yanahusiana moja kwa moja na maisha ya binadamu. Zaidi ya hayo, hadithi za ajabu hunichochea kuwa mbunifu. Hunifanya kufikiria kwa upana, kuota, ndoto kubwa, na kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Wakati mwingine, mawazo ninayopata kutokana na hadithi hizi, hunisaidia hata katika kutatua matatizo halisi ya maisha au kazi. Hata hivyo, sipendi hadithi za ajabu zisizo na mwelekeo au ujumbe. Napenda zile ambazo zinamtiririko mzuri wa hadithi, wahusika wanaoeleweka na sababu za mantiki ndani ya ulimwengu wake wakufikirika. Hii hunifanya nijisikie nimehusika zaidi na hadithi badala ya kuiona kama ndoto isiyo na mpangilio. Kwa ujumla, napenda hadithi za ajabu kwa sababu huniburudisha, hunifundisha na hunipanua mawazo. Kwangu, hadithi za ajabu si hadithi za kutorokea uhalisia tu, bali ni njia ya kuelewa maisha kwa mtazamo wa ubunifu na kina zaidi.

Kazini na shugulikia muda wangu kwa kupanga na nidhamu binafsi. Nikitambua kuwa muda ni rasili mali isiorudi tena. Kila ninapoanza siku ya kazi najiuliza ni kazi zipi niza muhimu zaidi na nizipi zinaweza kusubiri. Mutazamo huu hunisaidia kuanza siku nikiwa na mwelekeo badala ya kufanya mambo bila mpangilio. Kwanza kabisa napanga kazi zangu mapema. Mara nyingi huandika orodha ya kazi za kufanya kwa siku au wiki nikiziweka kwa vipa umbele kazi zinazohitaji umakini mkubwa nazifanya mapema wakati nguvu zangu zikiwa bado zipo. Na kazi nyepesi naziacha kwa baadae. Hii hunisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi. Pili, nagawanya muda wangu katika vipindi maalumu vya kazi. Badala ya kufanya kazi bila kupumzika, huweka muda wa kufanya kazi kwa umakini kisha kuchukua mapumziko mafupi. Njia hii hunisaidia kudumisha umakini na kuepuka kuchoka haraka. Hivyo, huongeza ubora wa kazi ninayofanya. Tatu, najaribu kuepuka usumbufu usio wa lazima. Ninapokuwa kazini najitahidi kupunguza matumizi ya simu au mitandao ya kijamii isipokuwa pale inapohitajika kwa kazi. Pia, hujifunza kusema hapana kwa baadhi ya shugli zisizo za kipa umbele ili kulinda muda wangu wa kazi muhimu. Nne, nakuwa tayari kubadilika pale hali inapobadilika. Najua kuwa si kila siku mpango huenda kama ilivyopangwa. Endapo kuna dharura au mabadiliko ya gafla huwa hujitahidi kurekebisha ratiba yangu bila kupoteza malengo makuu ya siku au wiki. Pia najithamini mwishoni mwa siku au wiki. Swala hili ni muhimu sana katika maisha yangu. Kila mara, mimi huangalia nilichofanikiwa, nilicho chelewa na sababu zake. Kisha naandika chini kwa orodha yale ambayo nafaa kurekebisha au kutekeleza. Thamani hii, hunisaidia kuboresha upangaji wangu wa muda siku zinazofuata na kuipuka makosa yale yale. Kwa ujumla, nashugulikia muda kazini kwa uwajibikaji na kujitambua. Swala muhimu katika maisha ya mwanadamu. Kwa kupanga, kuweka vipa umbele na kujifunza kutokana na uzoefu, ninaweza kutumia muda wangu kwa njia yenye tija, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha utendaji wangu kazini. Kila mmoja anapaswa kujaribu kutumia mtindo huu katika uboraji wa jinsi anavyoshugulikia muda wake kazini. Umenisaidia na utamsaidia pia yeye.

Kazini na katika shughuli zangu kwa ujumla nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuzingatia mawasiliano, heshima na uwazi. Ninatambua kuwa hakuna mtu anayefanya kazi peke yake kikamilifu, hivyo ushirikiano ni msingi muhimu wa kufanikisha malengo ya pamoja. Kila ninapofanya kazi na wengine huanza kwa kujenga mazingira ya kuaminiana. Swala muhimu katika ufanyaji wa kazi. Kwanza kabisa, nawasikiliza wenzangu kwa makini. Ninatambua kuwa kila mtu ana mtazamo na uzoefu tofauti. Hivyo, husikiliza mawazo yao bila kuyapuuza. Kusikiliza, hunisaidia kuelewa mchango wa kila mtu na kuchagua njia bora ya kufanya kazi. Kwa pamoja, badala ya kulazimisha mawazo yangu mwenyewe. Pia, nawasiliana kwa uwazi na heshima. Ninapotoa mawazo yangu, hujitahidi kuyaeleza kwa lugha nzuri na yenye kujenga. Pia huwa wazi kuhusu majukumu yangu. Muda ninaohitaji na changamoto ninazokutana nazo. Uwazi huu hupunguza sintofahamu na huimarisha uaminifu ndani ya watu. Tatu, naheshimu tofauti za watu. Najua kuwa wenzangu wanatoka kwenye mazingira, tamaduni, na viwango tofauti vya ujuzi. Badala ya kuona tofauti hizi kama kikwazo, mimi huziona kama nguvu, inaweza kuleta ubunifu na suluhisho bora zaidi. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa moyo wa utulivu na ushirikiano wa kweli. Nne, mara kwa mara huwa nachukua wajibu wangu kikamilifu. Ninapopewa jukumu huwa najitahidi kulitimiza kwa wakati na kwa ubora. Kufanya hivyo hunijengea uaminifu kwa wenzangu kwa sababu wanajua wanaweza kunitegemea. Pia niko tayari kusaidia wengine pale wanapohitaji msaada wangu kwa sababu najua mafanikio ya mmoja ni mafanikio ya timu nzima na sisi sote. Pia, nakubali maoni na mrejesho kutoka kwa wengine. Ninapokosolewa kwa njia ya kujenga, silichukulii kama shambulio binafsi, bali kama fursa ya kujifunza na kuboresha. Mtazamo huu hunisaidia kukua binafsi na kuimarisha mahusiano kazini. Nikimalizia nafanya kazi ya ushirikiano kwa kuweka mbele lengo la pamoja kuliko maslahi binafsi. Kupitia mawasiliano mazuri, heshima, uwajibikaji na utayari wa kujifunza kutoka kwa wengine naweza kufanya kazi kwa ufanisi na kuchangia mafanikio ya timu kwa pamoja. Hivyo hunisaidia kujua kuwa, vyovyote tunavyofanya kama timu vina manufaa kwetu sisi sote bali si kwangu peke yangu.

Ninapokutana na kazi ya dharura, huanza kwa kutulia na kujipanga haraka. Najua kuwa hali ya dharura inaweza kusababisha pressure na mkanganyiko, lakini nimejifunza kuwa kutulia kwanza, hunisaidia kufikiri kwa uwazi na kufanya maamuzi bora. Badala ya kuingiwa na hofu najiambia kuwa. Kila tatizo lina suluhisho, napo nitashugulikia kwa umakini. Kwanza kabisa, natambua kiwango cha dharura, hujiuliza, kazi hii inahitaji kushugulikiwa mara moja? Nini kitatokea nikichelewa? Kwa kufanya tathmini ya haraka, ninaweza kueka kipaumbele sahihi na kujua ni kazi zipi lazima zisubiri. Hii hunisaidia kuelekeza nguvu zangu pale panapohitajika zaidi. Pili, napanga hatua za haraka za utekelezaji. Hata kama muda ni mchache, hujitahidi kugawanya kazi katika hatua ndogondogo ili nisipoteze mwelekeo. Najiwekea malengo ya muda mfupi sana na kuanza kutenda mara moja badala ya kutumia muda mwingi kufikiria bila kuchukua hatua. Tatu, nawasiliana na wahusika muhimu. Kama kazi ya dharura inahusisha wengi, huwajulisha mapema kuhusu hali iliyopo na kile kinachohitajika. Mawasiliano ya wazi hunisaidia kupata msaada, kugawanya majukumu, na pia kuepuka kurudia kazi au makosa yasiyo ya lazima. Nne, nazingatia sulihisho badala ya lawama. Katika hali ya dharura, huwa siangalii nani ya alikosea, bali nini kifanyike sasa. Mtazamo huu, hunifanya niwe na ufanisi, zaidi na kuokoa mda. Hasa pale ambapo, shinikizo ni kubwa. Pia, ninatumia uzoefu wangu wa nyuma. Kazi nyingi za dharura huwa na mfanano na hali nilizowahi kukutana nazo kwa kukumbuka nilichofanya awali na kile kilichofanikiwa naweza kuchukua hatua za haraka bila kusita sita sana. Baada ya kazi ya dharura kumalizika, na jithamini huangalia kilichosababisha dharura jinsi nilivyokabiliana nayo na nini kinaweza kuboreshwa ili kuepuka hali kama hiyo siku zijazo. Tathmini hii hunisaidia kujifunza na kuwa bora zaidi katika kushugulikia dharura zijazo. Kwa ujumla, nashugulikia kazi ya dharura kwa utulivu, kupanga haraka, mawasiliano mazuri na muelekeo wa kutatua tatizo. Mbinu hii hunisaidia kukabiliana na shinikizo la wakati wa kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi bila kupoteza uthibiti.

Kwa upande wangu, mimi utumia vyote viwili, wifi na data ya simu kulingana na mazingira na mahitaji nilio nayo. Sijifungi na chaguo moja pekee kwa sababu kila kimoja kina nafasi yake na manufaa yake katika maisha yangu ya kila siku. Ninachojali zaidi ni upatikanaji wa mtandao, wa uhakika, wa haraka na unaoniruhusu kufanya shugli zangu bila usumbufu. Nikiwa nyumbani au kazini napendelea kutumia wifi. Sababu kubwa ni uthabiti na uwezo wa kutumia mtandao kwa muda mrefu bila kuwa na wasiwasi wa kumaliza kifurushi cha data haraka. Wi-Fi unirahisishia kufanya kazi nzito kama kupakua au kupakia faili, kushiriki mikutano ya mitandaoni au kutazama maudhui ya video kwa muda mrefu bila kukatika. Hata hivyo, ninapotoka nje au nikiwa safarini data ya simu huwa chaguo langu kuu. Data ya simu hunipa uhuru wa kuendelea kuwasiliana, kutafuta taarifa au kutumia ramani bila kujali mahali nilipo. Inanifanya niwe na uhakika kuwa siwezi kukatika na shugli zangu muhimu hata nikiwa mbali na mtandoa wa wi-fi. Pia, nazingatia matumizi na gharama. Ninapotumia data ya simu, huwa makini zaidi na programu zinazofungua ili kuepuka matumizi makubwa yasiyo ya lazima. Kwa upande wa Wi-Fi, huwa na uhuru zaidi kwa sababu mara nyigi gharama yake ni ya kudumu na si ya kila matumizi. Zaidi ya hayo, mimi huchagua mtandao kulingana na kasi na uimara wake. Kuna wakati wifi inaweza kuwa dhaifu au kukatika. Hivyo, hulazimika kutumia data ya simu kama mbadala. Vivyo hivyo, kama mtandao wa simu hauko imara, wifi huwa suluhisho bora. Kwa ujumla, kwa upande wangu, mimi hutumia wifi na data ya simu kwa uwiyano unaonifaa. Kila kimoja kina nafasi yake katika maisha yangu. Na nathamini uzuri na uborefu wao katika maisha yangu. Na kwa kuvitumia kwa busara naweza kuendelea kufanya kazi, kujifunza, kujigurudisha na kuwasiliana bila kikwazo katika ulimwengu wa kidigitali. Utumiaji wa wifi au data ya simu ni bora maishani.

Baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi, napumzika kwa kujipa muda wa kutulia na kujitenga kidogo na shinikizo la kazi. Huanzia kwa kuacha mawazo ya kazi taratibu. Nikijikumbusha kuwa, nimefanya nilichoweza kwa siku hiyo. Hatua hii hunisaidia kubadilisha hali ya akili kutoka kwenye majukumu kwenda kwenye mapumziko. Kwanza kabisa, napenda kupumzika kwa kukaa kimya au kusikiliza muziki ninaoupenda. Muziki hunisaidia kupunguza uchovu wa kiakili na kunirudisha kwenye hali ya utulivu. Wakati mwingine, huwa nasikiliza muziki wapolepole na wakati mwingine muziki wa kunitia moyo kulingana na jinsi nilivyochoka. Pili, najihusisha na shughuli nyepesi zinazonifurahisha. Inaweza kuwa kusoma, kutazama filamu, au kipindi kifupi, au kuzungumza na watu ninaowapenda. Shughuli hizi hunisaidia kuachilia mawazo, mazito, na kunikumbusha upande mzuri wa maisha, nje ya kazi. Pia, napenda kupumzika kwa kufanya mazoezi mepesi au kutembea kwa muda mfupi. Kutembea, hunisaidia kupumua hewa safi na kuondoa mvutano mwilini. Baada ya siku ndefu ya kukaa na kufanya kazi nyingi, harakati hizi hunifanya nijisikie mwepesi zaidi. Zaidi ya hayo nazingatia mahitaji ya mwili wangu. Kama kuna chakula kizuri na kunywa maji ya kutosha. Najua kuwa mwili uliopata lishe na maji vizuri hupumzika kwa urahisi zaidi. Wakati mwengine, huchukua kuoga maji ya vuguvugu ili kuondoa uchovu wa mwili na akili. Mwisho wa siku, najitenga na vifaa vya teknolojia kwa muda. Kupunguza matumizi ya siku, ya simu au mitandao ya kijamii, hunisaidia sana kulala vizuri na kupata mapumziko ya kweli. Kabla ya kulala, hujitafakari kwa kifupi, kuhusu siku yangu na kujipongeza kwa juhudi niliyofanya na kujitia moyo kwa yale ambayo sijafanikiwa kufanya. Kwa jumla, napumzika kwa kujisikiliza na kujipa kile ninachoitaji kwa wakati huo. Iwe ni utulivu, burudani, mazungumuzo au usingizi. Mapumziko yangu hunisaidia kurejesha nguvu na kujiandaa kwa siku mpya nikiwa na ari na utulivu wa moyo.

Ndiyo ninasoma gazeti. Ingawa namna ninavyo lisoma imebadilika kadri muda unavyo pita. Siku hizi siangalii gazeti kama karatasi tu. Bali kama chanzo cha habari na maarifa kinacho nisaidia kuelewa yanayoendelea katika jamii nchi na dunia kwa jumla. Kwa kawaida nasoma gazeti kwa kuchagua habari muhimu. Si lazima nisome kila ukurasa bali huchagua makala zinazo nivutia zaidi kama habari za kijamii uchumi elimu au maendeleo ya sayansi na teknolojia. Njia hii hunisaidia kupata taarifa bila kuchanganikiwa na habari nyingi zisizo na umuhimu kwangu. Mara nyingi mimi husoma gazeti mtandaoni kwa sababu ni rahisi kulipata wakati wowote na mahali popote. Gazeti la mtandaoni huniruhusu kusoma kwa simu au komyputa. Na pia hunipa fursa ya kusoma habari zilizo sasishwa mara kwa mara. Hata hivyo kuna nyakati napendelea gazeti la karatasi. Hasa ninapokuwa na muda wa kutosha na nataka kusoma kwa utulivu bila usumbufu wa matangazo au arifa. Kusoma gazeti hunisaidia kupanua ufahamu wangu ninapopata habari kutoka vyanzo vinavyoaminika huweza kutofautisha ukweli na uvumi na kujenga maoni yangu kwa msingi ya taarifa sahihi. Hii hunifanya niwe raia makini na mwenye uelewa wa maswala yanayogusa jamii. Pia gazeti hunisaidia kujifunza namna watu wanavyoandika na kuwasilisha mawazo. Makala na tahariri huniongezea ujuzi wa lugha kufikiria kwa kina na kuona mitazamo tofauti kuhusu jambo moja. Hii ni faida ambayo sipati kwa kusoma vichwa vya habari pekee mitandaoni. Hata hivyo sijifungi na kusoma gazeti kila siku. Kuna siku ninapokuwa na majukumu mengi na katika hali hiyo husoma kwa ufupi au kuwacha kabisaa. Lakini ninapopata nafasi mimi husoma kwa makusudi kwa sababu najua habari ni nguvu. Kwa ujumla napenda kusoma gazeti na ndio huwa nasoma gazeti kwa sababu hunisaidia kuwa na uelewa mpana wa dunia. Gazeti linanifanya nijifunze kufikiri na kushiriki katika mijadala ya kijamii kwa ufahamu. Jambo ambalo ni muhimu katika maisha ya mwanadamu ya kila siku. Gazeti kusoma gazeti lina manufaa muhimu na tuna faa kudhamini umuhimu wa gazeti.